Asubuhi ya leo nilieza kuwai, nilieza kuamka mapema, saa kumi na mbili asubuhi, kwa kuwa nilikuwa na masomo ya asubuhi pale shuleni. Nilipoamka nilieza kumshukuru mwenyezi Mungu kwanza kwa ajili ya kunifikisha muda ule kwa kuwa si jambo la kawaida. Kisha nikaeza kuoga macho ili nieze kuenda katika kwenye mazoezi kidogo. Nikaeza kukimbia kwa kilomita moja. Baada ya hapo nikaeza kurudi nikaenda kuoga. Kisha nikaeza kutayarisha kiamsha kinywa. Nikaeza kutayarisha chai na chapati wa mkorogo. Nilieza kukula kiamsha kinywa changu kisha nikaelekea shuleni na pale ambapo masomo yalikuwa mazuri nakumbuka tulikuwa na mjadala mbalimbali kuhusiana na mada mbalimbali ya kuhusu mipangilio wa miradi mbalimbali. Asubuhi ya leo nilieza kuamka nikiwa mchangamfu na mwenye furaha. Enyewe siku njema huonekana asubuhi. Siku hii imeweza kuwa ya mafanikio sana. Imeweza kuleta mabadiliko katika maisha yangu.